Mara nyingine huwa napenda kufanya kazi pekeangu kwa sababu najiaminia, lakini kama sijiaminii huwa naafadhalisha nifanye na wenzangu ambao.tuna tuko na uwezo wa kufanya kazi hiyo pamoja na kusaidiana, kutoa maoni tofauti tofauti kwenye kazi hiyo, ili tuweze kumaliza kwa kasi na.